Msimu wa mwaka ninao upenda zaidi ni masika. Napenda kipindi iki kwa sababu hali ya hewa huwa ya wastani. Sibaridi sana wala joto kali na mazingira huwa hai zaidi maua uchanua miti huwa na majani mabichi na hali iyo uleta hisia za matumaini na mwanzo mpya, pia ni wakati mzuri wa kufanya shuguli za nje kama kutembea au kufanya mazoezi kwa sababu hewa huwa safi na yenye kupendeza kabisa.

Ndio, naweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa si rahisi sana. Siku hiyo ningeitumia kufanya mambo ya kawaida kama kusoma vitabu, kuzungumza ana kwa ana na watu, kutembea nje au kufanya kazi za mikono. Pia ingekua nafasi nzuri ya kupumzisha akili, kupunguza msongo wa mawazo na kuzingatia zaidi mazingira na watu waliopo karibu. Hata hivyo teknolojia imeshakuwa sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Hivyo kuikosa kabisa huhitaji maandalizi ya kimawazo.

Ninashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kuanza kujitambua na kukubali. Nikisha gundua eneo ambalo si ninachangamoto. Hujitahidi kujifunza wa zaidi kupitia mafunzo kusoma au kuuliza ushauri kwa wenzangu wenye uzoefu. Hii h lunisaidia kuboresha ujuzi wangu na kupunguza makosa. Pia hujiwekea mikakati ya vitendo kama kupanga kazi vizuri, kuomba mrejesho, mara kwa mara na kutumia nguvu zangu kufidia udhaifu fulani. Kwa kufanya hivyo, hubadilisha udhaifu kuwa fursa ya kujifunza kwa kukua kitaalamu.

Ningependa kutembelea Paris Ufaransa, Mji huu unajulikana kwa utamaduni wake. Historia tajiri na usanifu mzuri kama mnara wa Eiffel Na makumbusho ya Lowire, Pia ningefurahia kuonja vyakula vyao. Kutembea kando ya mtao saini na kuona kuna maisha ya kila siku ya watu wa mji huo Paris ujulikana kama mji wa mapenzi na ubunifu. Jambo linalo nifanya ni utamani, utamaniye sana.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua mpya baada ya kunyesha huniletea hisia ya utulivu, usafi na upya. Pia napenda harufu ya kahawa moto asubuhi. Kwa sababu hunipa nguvu na hamasa ya kuanza siku vizuri harufu hizi mbili hunifanya nijisikie nipo sawa kisaikolojia na kimwili.

Kumbukumbu nzuri niliyonayo kutoka utotoni ni kucheza na marafiki wa mtaa jioni baada ya shule. Tulicheza michezo ya kawaida kama kuruka kamba, moira au kufukuza bila wasiwasi wowote. Kicheko uhuru na urafiki wa wakati huo. Hunikumbusha maisha yaliovyokuwa rahisi na yenye furaha. Pia nakumbuka wakati wakuwa na familia. Hasa jioni tulipokaa pamoja kusimulia hadithi au kula chakula cha pamoja. Nyakati hizo zilijaa upendo, mafunzo ya maisha na hisia ya kuwa salama ambazo bado nazithamini hadi leo.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu na safi penye hewa ya kutosha na mazingira ya asili. Sehemu zenye miti bustani au karibu na maji hunipa utulivu wa akili na kunisaidia kufikiria vizuri. Mahali kama haya hunifanya nijisikie uhuru na mwenye amani. Pia napenda mahali penye watu wengi wenye heshima na mawasiliano mazuri. Iwe ni nyumbani, kazini au sehemu ya umma. Mchanganyiko wa utulivu usalama na hali chanya ya kijamii hunifanya nijisikie vizuri zaidi kabisa kwa siku zote.

Napenda sanaa ya mziki sana. Asa mziki wenye ujumbe na hisia. Haina ninayo ipenda zaidi ni mziki wa utulivu na tafakari. Kama Oko City Soul au nyimbo zenye ala za asili. Mziki wa haina hii hunisaidia kupumzika, kufikiri na wakati mwingine kupata amasa. Pia napenda sana. Na pia napenda sanaa inayochanganya ubunifu wa maana. Iwe ni uchoraji, uandishi au hadithi sanaa inayo nifanya nihisi kitu au nijifunze. Jambo jipya hunivutia zaidi.

Mfanyabiashara ninayemuona kuwa bora zaidi ni Jack Ma, mwazilishi wa Alibaba mawazo ya kuanzia kuhusu yeye hunifanya nione kuwa mafanikio hayategemei kuanza ukiwa na kila kitu bali maono, uvumilivu na imani binafsi. Namkubali kwa sababu alianza kutoa kutoka chini kabisa. Alikataliwa mara nyingi kazini na hata katika masomo lakini hakukata tamaa. Kitu cha ajabu alichofanya ni kuanzisha kampuni kubwa ya teknolojia bila kukua na ujuzi mkubwa wa kompyuta mwanzoni. Jambo linaloonyesha ujasiri na uwezo wa kujifunza haraka. Kutoka kwake najifunza umuhimu wa kuto ogopa na kushindwa kujifunza kutokana na makosa na kuekeza kwa watu na mawazo badala ya pesa pekee. Naheshimu kwa jinsi anavyofanya biashara kwa kuzingatia ubunifu, huduma kwa wateja na kutoa nafasi kwa wafanya biashara wadogo kukua. Ninahisi mtindo wake wa biashara una hamasa, una matumaini na unaonyesha kuwa mafanikio makubwa yanawezekana hata kama mwanzo ni mgumu.

Ushauri wangu kwa mtu mwingine ungekuwa usiogope kuanza hata kama hujui kila kitu. Shughuli ndogo ya leo inaweza kuwa mafanikio makubwa kesho. Ni muhimu pia kujifunza kila siku. Kuwa na uvumilivu na kutafuta msaada au ushauri kutoka kwa wale waliopita changamoto kama zako. Pia dhamani ya nidhamu na kujitolea haiwezi kupuuzika. Kazi unayofanya kwa bidii na kwa moyo nzima mara nyingi huzaa matunda. Kwa kifupi, ushauri huu unahimiza imani binafsi kujifunza na juhudi thabiti. Kwa sababu hayo ndiyo msingi wa mafanikio ya ukweli.

Ningependa viyatu vya stare na vinavyofaa kwa hali tofauti. Kwa mfano, viyatu vya michezo, vinavyo faa kutembea au kukimbia, vinavyo nipa urahisi na msaada wa migu. Pia napenda viyatu vya kisasa hau vya kiofisi, vinavyo weza kuvaliwa kazini bila kuumiza migu. Kwani ni muhimu kuwa na mvuto na stare kwa wakati mmoja? Kwa ujumla, napenda viyatu ambavyo ni stare imara na vina muonekano mzuri. Vinafyo nisaidia kuwa na uhuru wa kutembea na kufanya shuguli mbalimbali kwa uraizi.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Huwa ni njia nzuri ya kujieleza, kufurahia muziki na kupunguza msongo wa mawazo. Ngoma hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Hata kama ni kucheza kwa kujifurahisha tu bila mpangilio maalumu. Pia napenda aina za ngoma za jadi na za kisasa. Kwa sababu kila moja ina utamaduni na hisia zake. Kucheza ngoma hunipa nguvu chanya na huimarisha hali yangu ya moyo.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio. Redio hunipa mchanganyiko mzuri wa mziki, habari na vipindi vya mazungumza vinavyo burudisha na kuelemisha. Ni jia rahisi ya kuendelea kufahamu kinachoendelea bila kuitaji kuangalia skrini. Pia napenda redio kwa sababu uleta isia ya ukaribu, asa sauti za watangazaji na mahombi ya wasikilizaaji. Wakati mwingine kusikiliza radio nifanya nijisikie nimeunganishwa na jamii asa nikiwa nyumbani au safarini.

Chumba ninacho kipenda nyumbani ni sebule. Mawazo ya kwanza ni kwamba ni sehemu ya pamoja ambapo familia uu ungana kuzungumza na kupumzika baada ya shuguli za siku. Napenda sebule kwa sababu inanafasi ya kutosha ni tulivu na mara nyingi uwa na viti vizuri na mwanga mzuri unao ingililia na hewa safi. Kinachofanya sembule kiwe kipendeke ni hali ya starehe na urahisi. Unaweza kukaa kwa fraha, kusoma kitabu, kutanzama televisioni au kuzungumza na familia. Na mara shugli ninazo fanya pale ni pamoja na kusoma, kusikiliza mziki, kuangalia filamu au kufanya mazungumzo ya kina na familia. Ninahisi utulivu amani na furaha ukiwa chumbani hicho. Kwani ni sehemu ambapo mtu anaweza kupumzika, kufikiria na kushirikiana na wapendao wake bila usumbuvu.

Ndio, ningeweza kusema nimefurahia kusafiri mahali penya maandhari ya asili kama vile milima au ufukwe wa bahari. Kumbukumbu zuri ni kusafiri hadi mlimani au kisiwa kidogo ambapo ningeweza kutembea kuona maandhari na kupumzika kwa mbali na kelele za mji. Mahali hapo pazuri kunifanya nijisikie huru tulivu na karibu na asili na kunipa nafasi ya kutafakari au uchukua pumziko la akili. Pia kutazama machweo au kuamuka asubuhi huku ukikumbatia hewa safi kunaboresha hisia na nishati kwa siku mzima.

Ninapendelea t-shirt kwa sababu ni rahisi kuvaa sare na inafaa kwa hali nyingi za kila siku. T-shirt pia ubeba rangi na michoro mbalimbali ambayo inaweza kuonyesha mtindo hau isia za mtu. Hata hivyo t-shirt linafaa zaidi kwa nafasi rasmi au kazini. Na linaonekana la heshima na la kitaalamu. Kwa ujumla napenda t-shirti zaidi kwa starehe na urahisi. Lakini siogopi kuvaa shati wakati inafaa.

Juisi ninayo ipenda sana, jumamosi ni juisi ya machungwa ninaipenda kwa sababu ni tamu yenye vitamini C. Na hunipa nguvu na mwanga wa asubuhi baada ya wiki zima ya shughuli. Pia napenda kujaribu mchanganyiko wa matunda kama machungwa na zabibu au embe. Kwani huleta ladha safi na ya kupendeza. Kunywa juisi hii jumamosi kuna nifanya nijisikie tayari, furaha na tayari kwa shughuli za weekendi.

Ninashugulikia wateja kwa eshima, uvumilivu na usikivu mkubwa. Kwanza usikiliza kwa makini naitaji na matatizo yao ili kuelewa kikamilifu. Kinacho itajika, i hunisaidia kutoa suluhisho sahihi na kuongeza kuridhika kwa mteja. Pia ninajitahidi kuwa mkarimu kwa muda wa maneno. Nikiepuka asira au majibu ya haraka yasio na faida. Nikikabiliana na changamoto au malalamiko, ninaangalia jia ya kurekebisha tatizo haraka na kwa ufasaha. Huku nikia kikisha mteja anahisi kudaminiwa hii huunda usiano wa kudumu wa imani na kuimarisha uduma bora.

Wakati mkubwa wa mpira wa baseballi nilio uwona ni mechi ya finale ya World Series. Mawazo ya kwanza nilihisi msisimuko mkubwa na furaha kwani ni moja ya matukio makuu ya mchezo huu duniani. Timu zilizoendelea kucheza wakati uo zilikuwa New York yaKeynes na Boston Red Sox. Timu zinazo julikana kwa ushindani mkubwa mashabiki na mashabiki wengi. Kitu cha ajabu kilicho nitokea ni mbio za mwisho za mchezo ambapo mchezaji mmoja aliweka omerani ya kushangaza. Ikageuza matokeo na kuleta ushindi wa gafla kwa timu yake. Wakati huo nilihisi furaha isioelezeka. Msisumuko na mshangao kila hatua ilibeba isia mpya. Kinapo thamini kuhusu wakati huo ni umahiri mshikamano wa wachezaji na mshangao wa mchezo huo unanikumbusha jinsi mpira wa baseballi unavyo weza kuleta furaha mshikamano na mashambiki. Na kumbukumbu zisizo sahaulika.

Ndiyo, natumia video kwa mawasiliano mara nyingi, video ni njia nzuri ya kueleza mawazo kwa uwazi, hasa wakati maelezo ni magumu kuelezeka kwa maandishi tu, hii inaweza kuwa kwa mkutano wa kazi, mafunzo au kuzungumza na familia na marafiki. Pia video husaidia kuonyesha hisia na muktadha ambao maneno tu hayana uwezo wakupeleka inafanya mawasiliano kuwa binafsi zaidi na yenye ufanisi na pia ufanya wateja au wenzangu waelewe ujumbe kwa urahisi zaidi.

Ndio napenda kuendesha baisikeli ni njia nzuri ya kufanya mazoezi kufurahia hewa safi na kuona mandhari nzuri karibu na mazingira kuendesha baisikeli kunanifanya nijisike huru mwenye furaha na nikiwa na nguvu pia napenda kuendesha baisikeli kwa kasi ya wastani. Nikifurahia mwendo wa mtiririko wa mazingira au mara nyingine kuendesha polepole nikiichunguza maajabu ya asili. Ni shughuli ambayo hutoa burudani na afya kwa wakati mmoja.

Napenda utamaduni wa ushirikiano na heshima ndani ya shirika langu. Watu ushirikiana wanasaidiana na mawasiliano uwa wazi. Jambo linalofanya kazi ifanye kwa ufanisi na bila msongo mkubwa. Pia napenda kwamba mwazo mapya yanadhaminiwa na kila mtu upewa nafasi ya kuchangia. Vile vile napenda fursa za kujifunza na kukua kitaaluma luma ambazo hu shirika utoa kupitia mafunzo, mrejesho na changamoto chanya. Nahisi ninathaminiwa na kuamazishwa kufanya kazi kwa bidii zaidi. Hii unifanya nijifunie kuwa sehemu ya ushirika hilo.

Ningependa kuwa na uwezo wa ubunifu na hali ya juu na ujasiri. Kwa kufanya maamuzi mangumu kwa ubunifu ningekuwa na uwezo wa kugundua suluhisho mpya. Kuboresha michakato na kuleta mawazo mapya katika kazi na maisha ya kila siku pia ningependa kuwa na uwezo wa uthibiti wa hisia na uvumilivu mkubwa. Jambo linalonisaidia kukubaliana na changamoto bila wasiwasi na kufanya maamuzi yenye busara hata katika hali za msongo mkubwa. Uwezo huu ungeongeza sana ufanisi ubora wa maisha na ushindi katika malengo binafsi ya kikazi.

Napenda kula mkahawani wa karibu na asili au ulio na mazingira tulivu. Mahali ambapo kuna mwanga wa kutosha viti vizuri na sauti za utulivu. Kwa sababu hufanya chakula kuwa cha kufurahisha zaidi. Pia napenda kula mikahawa ya mitaa yenye ladha ya kipekee. Kama vile vyakula vya kienyeji au mchanganyiko wa kimataifa. Kwa sababu kufanya kupata chakula kuwa ushuhudu, ushuhuda wa kitamaduni na burudani. Napata furaja zaidi pale ambapo ninaweza kula kwa utulivu, kuzungumza na marafiki na kufurahia latha bila haraka.

Wakati wabaridi kali, hujitahidi kubaki joto na starehe, hii ni pamoja na kuvaanguo nzito kama koti, skafu na glovu, na kuwa karibu na joto la ndani kama redieta au kumbi ya moto. Pia napenda kufanya shughuli tulivu za ndani kama kusoma kitabu, kusikiliza muziki, kutazama filamu au kuandaa chakula kitamu. Mara nyingine pia hujaribu kazi za mikono au ubunifu ndani ya chumba chenye joto. Napata furaha na utulivu wakati wa baridi, kali, ukiwa tayari. Mwenye joto na furahia shughuli ambazo hazitaji kutoka nje.

Kumbukumbu ya kutisha niliyonayo ni kukutana na dhoruba kubwa wakati nikiwa safarini. Nilikuwa njiani kwenye gari au baiskeli kama ni safari ya mbali. Na mvua kubwa na upepo mkali vilivyo fanya kuona iwe vigumu. Na kelele za radi ya mvua na umeme zilisababisha hofu kidogo. Nilihisi hofu, msisimko na tahadhari kubwa. Nikijaribu kuhakikisha usalama wangu na wa wenzangu. Kumbukumbu hii napo thamini ni kwa sababu ilinifundisha umuhimu wa tahadhari, mipango mipango mizuri na kuzingatia hali ya hewa kabla ya safari. Pia ilinifundisha kuthamini usalama zaidi na kuwa makini katika hali zisizotarajiwa.

Dio, niliwai kushiriki mashindano ya shule mchezo. Nilishiriki michezo mbalimbali kama kukimbia umpira wa miguu na kila mchezo ulikuwa na msisimuko wake wakipekee. Nilihisi msisimuko ofu kidogo na furaha wakati wa mashindano. Asa nikishindana na wenzangu kumbu kumbu hii. Ninapodhamini ni ujezi wa mshikamano. Kujifunza kushinda na kupoteza kwa eshima na kujitahidi zaidi mashindano hayo yalionifundisha pia uvumilibu na nidhamu katika kufanikisha malengo yangu.

Ninatumia muda wangu wabure kwa kupumzika, kujifurahisha na kujifunza. Mara nyingi, ujumuisha kusoma vitabu, kujisikiliza mziki, kuangalia filamu au video za elimu, au kuendesha baiskeli ili kupata hewa safi na kufanya mazoezi. Pia napenda kutumia muda huo kuungana na marafiki au familia kufanya mazungumzo ya kawaida au kushiriki katika shughuli za ubunifu kama kuchora, kuandika au kujaribu mapishi mapya. Kwa ujumla, muda wa bure hunisaidia kupumzisha akili, kuongeza furaha na kuimarisha uhusiano na wengine.

Mwezi ninao upenda zaidi ni disemba. Kwanza ni mwezi wa likizo na mapumziko baada ya mwaka mzima wa kazi au shule. Jambo linalo ongeza furaha na kupumzika. Pia disemba huwa na hali ya sherehe, uunganisho wa familia na shughuli za kijamii. Jambo linalofanya mwezi huu uwe wa kipekee. Zaidi napenda disemba kwa sababu ni wakati wa kutafakari mwaka uliopita. Kupanga malengo mapya na kusherehekea mafanikio madogo na makubwa. Mwezi huu huniletea hisia za furaha, shukurani na matumaini kwa mwaka ujao.

Mafanikio makuu niliyo yachukulia kazini ni kukamilisha miradi muhimu kwa wakati. Kupata mrejesho chanya kutoka kwa wateja na viongozi na kuboresha michakato ya kazi. Kila moja ya mafanikio haya ilinisaidia kuonyesha ufanisi wangu, nidhamu na uwezo wa kushirikiana na wenzangu. Pia nimepata mafanikio ya kujifunza stadi mpya. Kama utumia zana za kidigitali au binu za ubunifu ambazo zimeongeza ujuzi wangu kazini na kunifanya niwe na mchango mkubwa zaidi katika timu. Mafanikio haya unifanya nijifunie kwa masika zaidi naku kuendelea kueka malengo ya juu zaidi ya kitaaluma.

Ndiyo, napenda sana chakula kitamu. Chakula chenye ladha nzuri. Hunipa furaha na hunifanya nijisikie nimeridhika. Napenda hasa chakula kilichopikwa kwa uangalifu, chenye viungo vinavyolingana vizuri na harufu nzuri. Pia napenda kujaribu vyakula tofauti kwa sababu kila chakula kina ladha yake ya kipekee na kuongeza zoezi uzoefu wa mkula. Chakula kitamu hunifanya nithamini muda wa kula na kushiriki furaha na wengine.

Majira ninayopenda zaidi ni masika, mawazo ya kwanza ninayo pata kuhusu masika ni upya na matumaini. Kwa sababu baada ya kipindi cha baridi au kavu, mazingira huanza kubadilika na kukua hai tena, majani huwa mabichi, maua huchanua na hewa huwa safi na yenye mvuto. Kitu kilichonifanya nipende masika ni hali ya hewa ya wastani. Si joto kali wala baridi kupita kiasi. Majira haya hunipa nafasi ya kufanya shughuli ninazozipenda kama kutembea nje, kufanya mazoezi mepesi, kuendesha baiskeli au kukaa nje nikifurahia mazingira. Wakati wa masika nahisi utulivu, furaha na nguvu mpya. Na hali ya hewa hunifanya nijisikie huru na mwenye hamasa ya kuanza mambo mapya.

Napenda kufanya mambo yanayo tuleta karibu kama familia. Mara nyingi ufuraia kukaa pamoja tukizungumza. Kushirikiana chakula cha pamoja au kutazama filamu na vipindi vya televisheni nyakati hizi unipa furaha kwa sababu zinajaa kicheko na maelewano. Pia napenda kufanya shuguli za inje kama kutembea pamoja kuenda matembezini au kushiriki, sherehe na hafla za kifamilia. Kufanya mambo haya na familia unifanya nijisikie salama, kupendwa na mwenye amani. Na unikumbusha umihimu wa mshikamano na upendo wakifamilia.

Wakati umeme unapokatika, ujitahidi kubaki tulivu na kutumia muda kwa njia nyingine baada ya kulalamika. Kwa mfano, napenda kuchukua taa mkononi au mshumaa na kuendelea na shuguli muhimu kama kusoma au kuandika. Kujifurahisha na familia au marafiki kwa mazungumzo michezo ya body au kucheza kuchikicheko. Kupumzika kwa kuteleza kidogo kusikiliza sauti za asili au kutafakari kimya kimya wakati wa umeme kukatika unifundisha uvumilivu ubunifu na kuthamini wakati bila teknolojia na mara nyingi unisaidia kupumzika na kupata amani ya akili.

Napenda kufanya mambo ya kufurahisha na yanayojenga uhusiano na marafiki zangu. Mara nyingi hufurahia kukaa pamoja, tukizungumza, kucheka au kushiriki chakula na vinywaji nyakati hizi hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Pia napenda kufanya shughuli za pamoja kama kutembea, kucheza michezo, kutazama filamu au kuenda matembezini. Kufanya mambo haya na marafiki unisaidia kupunguza musongo wa mawazo na kuimarisha urafiki na unipa kumbukumbu nzuri za kudumu.

Hapana, si ishi mahali nilipozaliwa. Baada ya kumaliza shule ya sekondari, nilihama kuenda mji mingine kwa ajili ya kuendelea na masomo ya juu na kutafuta fursa bora za kazi. Maamuzi ahyo yalitokana na hamu ya kujikuza kupata maarifa mapya na kujifunza kuishi katika mazingira tofauti na nilio yazoea awali. Kuishi mbali na nyumbani kuli nifundisha, kujitegemea, kupanga maisha yangu vizuri na kukutana na watu wa tamaduni mbalimbali.

Ninajihisi chanya kuhusu uwasilisho. Ingawa mara nyingine huja na msisimko kidogo kabla ya kuanza. Huwa ninaona mawasiliano kama funzo ya kushiriki mawazo yangu kuonyesha kile nilichojifunza na kuwasiliana kwa ufanisi na wengine. Ninapo jitayarisha vizuri kujiamini huongeza na hofu hupungua taratibu. Baada ya kumaliza wasilisho, mara nyingi huhisi kuridhika na kujivunia juhudi zangu. Hasa ninapopata mrejesho mzuri kutoka kwa wasikilizaji hata kama mambo hayaendi kikamilivu. Na naichukulia kama somo la kujifunza na kuboresha ujuzi wangu wa mawasiliano kwa siku zijazo.

Ninapoanza kazi jambo la kwanza ufanya ni kupanga na kukagua majukumu nilio pangiwa kwa siku hiyo. Uangalia vipa umbele, muda uliopo na malengo ninayotaka kufikia hili nijue ni yaanzia wapi. Hi unisaidia kufanya kazi kwa mpangilio na kuwepuka kuchanganyikiwa. Bada ya hapo, uwa andaa mazingira ya kazi kwa kuwakikisha viafa vyote vinahitaji vipo tayari na kuondoa visumbufu nikisha kuwatayari, uwanza na kazi muhimu zaidi au ili inahitaji umakini mkubwa. Jambo linalo nisaidia kutumia nguvu zangu, vizuri tangu mwanzo wa siku.

Ujuzi ningependa kujifunza zaidi ni ujuzi wa teknolojia ya kidigitali asa matumizi ya kompyuta na programu balimbali za kisasa. Mawazo ya kwanza yanaoinijia ni kwamba ujuzi huu ni muhimu sana katika dunia sana kwa sababu karibu kila sekta inategemea teknolojia kuwa na ujuzi huu ukutani. Saidia kufanya kazi na ufanisi zaidi kupata tarifa kwa haraka na kuongeza nafazi za hajira au maendeleo katika kazi iliopo. Nimeshai kujaribu kujifunza ujuzi huu hapo awali kwa njia ya kujifundisha mwenyewe na kuangalia video mtandaoni. Igawa sikuwa na mpangilio mzuri, safari hii ningependa kujifunza kwa mpango malumu. Kama kuhuduria mafunzo mtandaoni kusoma vitabu au kozi fupi na kufanya mazohezi mara kwa mara hili kuelewa kwa vitendo. Nadhani wakati mzuri wakuanza ni sasa kwa sababu kadri ninavyohanza mapema ndivyo nitaka vyopata mda wakujifunza. Kufanya makosa na kuboresha ujuzi wangu atua kwa hatua.

Somo la sayanzi ninalolipenda zaidi ni biolojia nalipenda kwa sababu linanisaidia kuelewa mwili wa binadamu, viumbe hai na mazingira yanayo nizunguka. Pitia biolojia nilijufunza jinsi mwili unavyofanya kazi namna magonja yanavyoenea na umuhimu wa kuifadhi mazingira. Pia somo hili linavutia kwa sababu linauhusiano wa moja kwa moja na maisha ya kila siku kama hafya lishe na kilimo. Hilo ua unifanya ni nilihone kuwa somo lenye maana na linaloweza kutumika katika kutatua changamoto alisi za jamii.

Mafanikio ya binafsi ninayo ya dhamini zaidi kazini ni kuweza kutimiza majukumu yangu kwa ubora na kwa wakati. Ninapo maliza kazi niliyopangiwa bila kusimamiwa sana na nikapata. Matokeo mazuri hunipa hisia ya kujivunia na kujiamini. Hili linaonyesha kuwa nina uwajibikaji na ninaielewa wajibu wangu kazini. Pia nadhamini mafanikio ya kujifunza na kukuza ujuzi mpya kupitia kazi ninayoifanya. Kila ninapo pata nafasi ya kuboresha uwezo wangu kushirikiana vizuri na wenzangu na kuchangia katika kufanikisha malengo ya timu huhisi kuwa ninaendelea kikazi na binafsi jambo linalonipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi.

Leo hali ya hewa ni jua lililochanganyika na mawingu. Hali inayofanya siku iwe tulivu na yenye mwanga wa kutosha bila joto kali kupitia kiasi. Joto liko wastani hali si mbui sana wala haileti baridi. Jambo linalonifanya nisikie huru na mwenye nguvu ya kuendelea na shughuli za siku. Kutokana na hali hii ya hewa, nimevaa nguo nyepesi kama shati na mikono mifupi na suruali nyepesi ili nijisikie vizuri wakati wa kutembea au kufanya kazi.

Kupunguza matumizi ya plastiki ni jambo ninalo lijali sana kwa hivyo ninaichukua hatua kadhaa katika maisha yangu ya kila siku kwanza ninatumia mfuko wa kubebea wa kioo au kitambaa badala ya mfuko ya plastiki wakati wa kununua bidhaa dukani. Hii inasaidia kupunguza taka ya plastiki mara nyingi. Pili, inajali najitahidi kuepuka bidhaa zenye ufugaji wa plastiki zisizo muhimo kama vinywaji vya plastiki au vyakula vilivyo jazwa katika plastiki nyingi aidha, nina recycle plastiki zinazo tumika nyumbani na kuzipanga ili ziende kwenye vituo vya upangaji upya.

Ninashughulikia muda kazini kwa kupanga shughuli zangu mapema na kuziweka kwa vipaumbele. Kila siku huanza kwa kuangalia kazi muhimu zaidi inayohitaji umakini wa haraka na hii na kuipanga kwanza. Hii inatokana na pahali huwa napanga kazi ya maana sana na ya mwisho.